Kwa kiongozi mzuri sifa muhimu ni kuwa mwajibikaji, kuwa na heshima, kuwa na utiifu, vile vile kuwa na maono bora katika yale ambayo anayosimamia. Lakini usikivu pamoja na lugha nzuri, vile vile kuwa mfano bora, kuonyesha nguvu ya ushawishi ni miongoni mwa vitu ambavyo vinatakiwa viwepo ama sifa ambazo kiongozi mzuri anabidi awe nazo. Ikiwa una tabia njema pia.